Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni pale nilipokuwa nikishugulika na miradi yenye changamoto kubwa na timu tofauti. Kazi hiyo ilinifundisha uvumilivu na usimamizi wa msongo wa mawazo. Kwa sababu mara nyingi, nilikabiliwa na vikwazo kwa vya muda kutokamilika kwa rasilimali au maoni tofauti kutoka kwa wenzangu. Nilijifunza jinsi ya kupanga kipaumbele, kuthibiti muda vizuri na kuhakikisha kila jambo linakwenda na mpangilio bila kupoteza umakini. Zaidi ya hapo, uzoefu huo ulinifundisha mawasiliano ya heshima na uwazi. Nilijifunza kwamba kufafanua matarajio, kueleza changamoto na kusikiliza maoni ya wengine, husaidia kuepuka migongano na kufanya timu ifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Pia, nilijifunza kutoa mrejesho wa kujenga na kushirikiana kwenye maamuzi badala ya kujaribu kutawala au kulaumu. Mwisho, kazi hiyo ilinifundisha kuzingatia maadili na uwajibikaji binafsi. Nilijifunza kuwa ni muhimu kushikilia viwango vyangu, kutimiza ahadi na kuhakikisha kila hatua ninayochukua inasaidia timu na shirika kwa jumla. Kwa kweli, uzoefu huu umenifanya niwe mtaalamu mbora, mtulivu na mtu anayejua kushirikiana na ufanisi wa wengine, jambo ambalo linasaidia sana katika ulisi.